Wachezaji wa mchezo wa mpira ambao napenda ni mchezaji wa Kenya ambaye anaitwa Michael Olunga. Ni mchezaji ambae ameonyesha mori na ameonyesha kufanya kazi kwa muda mrefu akiwa huku Kenya. Na pia huko majuu amejituma na kusaidia sana vijana ama kuwa kama mwangaza kwa vijana ambao wanacheza mpira wa miguu. Pale anapochezea uingereza basi na kuonyesha kwamba vijana ama watoto ambao wanakua wanaeza fuata miendendo yake na kufuata historia yake ya kucheza mpira.

Naam michezo ambayo napenda kutazama ni mchezo wa mpira wa mguu ambao unaendelea kuvutia waatu wengi duniani Kwa upande wangu mi ni shabiki wa Chelsea Chelsea ni team ambao inacheza huko uingereza na ina wachezaaji wazuri ambao wanavutia ambao wanacheza kwa kujituma michezo wa Chelsea ambao niliupenda zaidi ni pale ilipocheza na team ya Paris Saint-Germain kutoka ufaransa na Chelsea ilipata ubingwa na ama kutoa ubingwa wa kuwa mabingwa mabingwa wa Europa ama mabingwa wa dunia kwa mara ya kwanza kwa historia yao huo ndio mchezo ambao ninauvutia sana napenda kutazama timu yangu inapocheza siku ya jumamusi siku ya jumapili ama siku ya yoyote ambayo inacheza na marafiki zangu na pia familia yangu tukiwa tumetulia.

Naam, wakati wa msongo wa kazi, kitu ambacho nakifanya ni kupanga mda wangu vizuri na kufanya kazi kulingana na mda Hapo mda hunisidia sana kupanga hiyo kazi na pia hunisidia sana katika kutuliza akili ama kubaki nikiwa na kili ya kazi siku yote ama siku yote nikiwa kazini Basi kupanga kazi ama kupanga mda wangu wa kufanya kazi nafanya kazi kwa masaa flani Kisha napumzika natuliza akili kisha tena narudi kazini hiyo husaidia sana kakatika kutuliza ama kutuliza hilo joto la msongo wa kazi.

Basi, napenda hali ya hewa ambayo inaunyevu fulani ama inautulivu fulani ama kibaridi ambacho kinahitajika katika kutuliza mwili ama kutuliza joto la mwili. Basi, hewa hiyo husedia katika kupumua ama hewa hiyo upatikana katika sehemu ya milima ama sehemu ambayo ikona miti mingi. Hapo ndipo mimi uwenda kupata hiyo hewa na pia ukienda baharini basi unapata hewa ambayo imetulia hewa ambayo iko na unyevu fulani Wakutuliza mwili wako na kupea mwili hisi ambazo unahitaji.

Naam kwa mtu ambaye anauha anafaa kunywa maji glasi nane kwa siku Basi mimi pale ninako chukua chakula changu cha asubui nahakikisha nimekunywa maji glasi moja na kuenda pia chakula cha mchana nahakikisha nimekunyww maji na pia kujioni nahakikisha nimekunywa maji Mimi huakikisha nimekunywa glasi nane ama pite chini ya glasi sita za maji kila siku maji ni uhai maji ya ni muhimu sana katika afya yetu ya mwili.

Naam, kulea nywele ni upande wa usafi ama ni upande wakua na mwonekano mzuri ama mwonekano wakuvutia kila si ama kwa watu. Bazi, mimi huhakikisha pale ni napo oga asubui ama napo toka nyumbani kwa nyumba yangu na kisha nimelea nywele yangu vizuri. Kwa hivyo mimi ulea nyule yangu marambili kwa siku pale ninapo oga kila mara na oga marambili kwa siku Basi inachiria kwamba na lea nyule yangu marambili kwa siku.

Naamu, faraja yangu mtandaoni nailinda kwa kuto kuchokoza watu ama kutoweka mitandaoni mambo yasiyofaa ama mambo ya kihuni mtandaoni. Basi, najilinda mimi peke yangu kwa kuweka mtandaoni habari ama picha ambazo ni za muhimu ama picha ambazo zinamuonekano mzuri Kwa watu kuzuhia, kushambuliwa na watu Labda kuzuhia, kutusiwa na watu mtandaoni ama kuto kuelewana na watu mtandaoni.

Naam msimu wa mvua kwa mwaka basi ndo msimu ambao mimi hupenda zaidi Maana msimu wa mvua unatuma, unatuma, wakulima, shambani, wakaenda, wakalime mimea yao mimea iyo ni mimea ambayo itasidia watu ama itasidia kupunguza njaa ukame mwingi kwa watu tofauti tofauti na pia wapande mimea ambayo itasidia pia mifugo wao ama kulisha mifugo wao Basi mvua inapo kuwa Basi husaidia sana katika kunawiri Kwa mazingira yetu Kuna wili kwa mimea upande pia kuna maji ya kutosha katika jamii Basi wakati wa mvua kila mwaka Basi huwa ni ishara ya ni ishara ya ni baraka maana mvua inaleta mibaraka inaleta utulivu katika dunia yetu.

Kinywaji ambacho mimi hukitamani ama kukipenda zaidi ni kinywaji cha juisi ya maembe, ambayo imetengenezwa kutokana na maembe. Basi hicho ndicho kinywaji ambacho mimi hukienzi sana na pia hupenda kikiwa baridi pale ambapo jua ni kali kuna joto mwilini basi mimi hupenda kuchukua kinywaji hicho cha maembe ambacho pia kinasaidia kina madini ambayo ni muhimu zaidi kwa mwili wa binadamu basi mimi huhakikisha nimekunywa kinywaji hicho angalau mara mbili kwa siku na kinanisisimua hisia zangu na kunituliza.

Naam, nimeainunua tiketi za Tukio, pale ambapo nilinunua niende kutazama mwana mziki, bora ambayo mimi umutamani Basi tiketi hizo nilizinunua kwa kwanjia teknolojia ya simu pali zilipo kuwa mtandaoni na kua kikisha kwamba nimepeana ama nimesaidia sana Tukio hilo kutendeka mana ukinunua tiketi kuenda kuona mwana mziki ama kuenda kuona filamu zo zote. Basi, huu unasaidia katika ukuhaji wa muziki katika eneo lako Basi, ni mea inunua tiketi ama kwa tukio mbali mbali mimi upenda kununua tiketi na kuenda kutazama filamu ama kuna kutazama nini kinaendelea katika jukwaani kuona mwana muziki bora, kuona mambo tofauti tofauti.

Na mimei kulima, mimi ni mkulima na tuna shamba kubwa la kutosha kulima mahindi. Mahindi hulimwa, hupandwa wakati wa mvua na kupaliliwa na kuekewa mbolea. Mahindi ni mimea mbayo inahitaji kupaliliwa mara mbili angalau kwa msimu na unatarajia kupata mazao mazuri. Kutokana na mboleo ambayo umeyeka na kutokana na hali ama kutokana na hali ya anga ambayo imekumba hayo maindi. Ukulimaji wa maindi, kusaidia sana katika kutengeneza vyakula kama umaindi ya kisiago. Basi, yanasaidia wengi katika kukuzuia njaa ama kuzuia ukame wa njaa katika jamii hiyo.

Mchezo ambao na upenda zaidi katika olimpiki ni mchezo wa kukimbia. Wana mashindano ya kukimbia pia yameanza kuwa maarufu yanajumuisha watu ya naleta watu pamoja na kusaidia watu kutazama huo mchezo na kuukuza huo mchezo na kupea watu muda wao katika uwanja kuonyesha umaarufu wao wa kukimbia. Basi, nampenda mkimbiaji wa Kenya ambaye anaitwa Elliud Kipchoge, ameonyesha umaarufu wake, ameonyesha ubingwa wake, amevunja rekodi kadhaa wa kadha katika uchezaji wake wa olimpiki. Basi, Kipchoge pia ameonyesha ama amekuwa ki taa katika jamii yetu ya wakenya.

Basi, chakula cha jadi ambacho mimi hukidhamini na kukipenda zaidi ni pilau. Imechanganywa na pilau, kuku na nyama. Hizo ndizo chakula ambazo jamii yangu ama watu wangu wanapenda kukila. Chakula hicho hutengenezwa kwa ubora fulani, huchanganywa vitu mbalimbali. Ambavyo hivyo hufanya chakula hicho kukua na madini ambayo yanahitajika kwa mwili na kusaidia katika mwili, kuna mwili, misuli. Na pia hutuliza, hutuliza hisia zangu napo chakula chakula changu cha jadi.

Harufu ambayo mimi huisamini na kuipenda ni harufu ya chakula ambacho mimi hukipenda. Basi, mimi hukipenda harufu ya chapati. Maana chapati ni chakula, ni aina ya chakula ambacho mimi husamini na kukipenda. Pale ninaposikia chapati ikipikwa basi, napata mvuto fulani, ama napata hisia, ama napata kwamba nimekuwa nanja kuli kutokana na harufu hiyo. Harufu hiyo huni changanya na kunivutia na kutamani kula chapati tofauti na tafauti mingi ambazo zitafanya nishibe. Harufu ya chapati uvutia sana katika.

Naam kuenda hospitalini hutegemea na magonjwa ambao uwewe umekumbana naeo kwa mwaka. Maana kuenda hospitalini, uwezienda hospitalini kama uwe si mgonjwa na uwezienda hospitalini kukatu lazima ukue umekuwa mgonjwa ama umekumbana na gonjwa lolote ambalo unaenda hospitalini kupima ama kufanya jambo lolote.

Mimi ninapenda rangi ya samawati maana hata kutokana na yaani hata kama sio chumba changu basi pia mimi hupenda kununua rangi ya samawati mavazi yangu ni rangi ya samawati ama kitu chuchote ambacho ninakipenda mimi basi lazima kiwe rangi ya samawati. Maana rangi ya samawati ndio rangi bora ama rangi ambayo ina mvuto kwangu kuanzia nikiwa mtoto mdogo. Rangi hiyo hunipea picha ambazo zinafurahisha hisia zangu na zinanifurahisha mimi pia.

Chumba ambacho nakipenda mimi kati nyumbani ni chumba changu cha kulala. Basi, chumba changu cha kulala mambo ambayo univutia kwanza ni rangi ambayo yiko chumbani mwangu kwa ukuta. Kutokana na hayo pia, picha ambazo ziko kwa ukuta ukutani mwangu, picha zangu nikiwa mdogo. Hizo ndizo zinaleta mvuto mzuri. Basi, chumbani mwangu mimi hamo ndimo mimi hulala, ndo hufanya napenda hicho chumba. Sana kushinda vyumba vingine vya nyumbani.

Namu, nimeifanya kazi ya kujitolea maramingi kwa mfano kusafisha mazingira ama katika upandaji wa miti katika jamii yetu Ama kusafisha masoko ama kusafisha sehemu za uchafu kukusanya takataka na kujichoma hizo nitozo kazi ambazo lazima mtu ajitolea kila weekendi kusaidia jamii ama kusaidia jamii pale ambapo unaona inalemewa katika upandaji wa miti, husidia sana kusafisha mito yetu, kusafisha mito, kufanya mitaro ya kupeleka, magic, mitoni. Basi, ya ni kazi nzuri yambayo inaonyesha malengo mazuri katika jami.

Kazi yangu mahali nataka kufika ama lengo ambalo niko nalo maishani mwangu ni kufanya kazi kwa bidii ili niweze kupandishwa cheo kila mwaka ama kila kila miezi kadhaa ili unajua ukipandishwa kazi pia inasidia kupata pesa ama ukipandishwa kazi huwa umepandishwa pia mshahara. Mshahara huo hunisaidia katika mambo yangu kibinafsi ama mambo ya kuinua jamii yangu ama kusaidia wale ambao hawajiwezi Maana katika kazi yangu sitaki kubaki mahali nilikuwa jana ama leo nataka kuongezwa cheo kila kukicha ama kila kila katika mafanikio yangu naongeza cheo.

Kinywaji ambacho mimi hukipenda kukunywa asubuhi ni kinywaji cha chai. Chai ni kinywaji ambacho kimetengenezwa maji yamechanganywa na maziwa. Na pia yameko viungo tofauti tofauti kufanya chai hiyo kuwa tamu ama nukufanya inakuwa na ladha ambayo inastahili. Pia sinako kunywa chai yangu ya moto, pia husisimua misuli yangu ama husisimua hisia zangu pale napoenda kazini. Na pia unitolea uchovu ama huonyesha mwanzo mzuri wa siku.

Na wakaribisha wafanyakazi wapya pale ninapowatambulisha kila idara ama kuwatambulisha kwa wale watu wenyeji kwa wakaribisha kwa lugha mzuri na kuwapea mambo ambayo yanatusaidia katika ufanyaji wa kazi. Pia, mimi huwakaribisha pale napowaweka kwa makundi mbali mbali, ama kwa makundi ya wale wazoefu ili waweze kuiga kazi, na kuhisi kwamba wako nyumbani, ama na kuhisi kwamba wako na familia ambayo, wanaweza kufanya kazi nayo kwa bidii, na kujihisi kama wako sehemu bora, ama sehemu hitajika. Basi kuwakaribisha kwa lugha nzuri, kuwakaribisha kwa lugha ya unyonge na kuwakaribisha kwa lugha ya heshima hufanya watu kukuheshimu na kufanya kazi kwa bidii.

Kipindi cha televisheni, mimi ambacho ukienzi ama kukipenda ni wakati ambapo hutimia wakati wa wakati wa habari, ama wakati wa kuonyesha kinachojiri duniani, pengine inji nini kimetokea, pengine matokea mbalimbali kama maonyesho ya habari za mchezo, maonyesho ya habari za inji ama nini nicho kimejiri ama kujitokeza. Hivyo ndivyo vipindi ambavyo mimi huvienzi na kuvieshimu maana husaidia katika kukonyesha nini kimeendelea katika hidunia Machangamoto ambazo zinatukumba mambo ambayo ni mazuri na mabaya ambayo yanayoendelea.

Naam, kutokana na tathmini zangu za kazi, basi najihisi kwamba ninandelea kukua, ninendelea kupata uzoefu mbao unahitajika kazini. Maana nilianza kwa kuiga saa hii nimekuwa mzoefu na pia hii kazi imenisaidia nimeongeza cheo ama nimeongeza cheo kidogo ambayo Imeonyesha kuamba ninaowafanyia kazi wananiyamini ama nimeonyesha kuamba nafanya kazi mzuri Mana nimetunukiwa pia Kulika kazi pia inanionyesha kuamba kazi inanisedia katika maisha yangu ya kibinapsi ama imenile imenisedia sana katika kujuwana na watu mbali mbali ambao nimekutana nao katika kazi ama katika uwanja wa kazi.

Napenda viatu ambavyo vimefungwa ama vimefungwa vinafunga mguu vizuri viatu viepesi pale unavokimbia ama kutembea kwa wepesi Pia napenda viatu vyeusi ama viatu ambavyo vinashika mguu vizuri vinakinga mguu kutokana na kuumia uumiajii wa makucha za mguu ama vidole vya mguu.Kiatu ambacho basi ukiambiwa kimbia utakimbia kwa wepesi.Kiatu ambacho hasikizito sana ama kiatu ambayo kinaleta ujoto joto kwa miguu ama kinakuumiza basi napenda.

Basi, muji ambao ningependa kutembelea ni muji wa uingereza, maana uingereza ina vikosi ama timu ambayo mimi nimekuwa nikienzi kuanzia utotoni. Basi uingereza pia imendelea katika mpira wa soka Mana ningependa sana kuenda kwa hizo viwanja mbali mbali kwa mfano kiwanja cha Stafford Bridge Kiwanja cha Emirates Kiwanja cha Old Trafford Hivyo ndivyo viwanja ambavyo ninavidhamini na kuvienzi na mietemani sana kuenda hapo kushuhudia matukio ambayo yako hapo ama kushuhudia mpira ambayo Ninaiona katika mitandao ama television Kwa hivyo, uingereza ni moja wapo ya sehemu ambazo mimi uzienzi sana.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine. Labda ni ile tabia ambayo ya kuonyesha upendo kwa watu. Ama hile tabia ya kuonyesha ari ya kusaidia ambao wasiojiweza. Ama ni tabia ya katika kumpenda mungu pia napenda watu ambao wanaaenda kanisani na kumpenda mungu. Ama ni watu ambayo ni mashabiki wa mungu. Pia hiyo tabia ni mzuri, napenda tabia ambayo ya wale watu ambayo hawapendi madawa za kulevya ama hawapendi kujiishugulisha sana na mambo ya dawa za kulevya wizi changamoto mbali mbali hizo ndoto tabia ambazo nazipenda kwa watu wazuri.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale ambapo ama kwa jamii yetu kuna upashaji wa tohara ya wanaume Basi hilo ndio tukio muhimu ambalo limewai ni tendekea maishani mwangu pale ambapo nilienda jandoni na kutoka na kupewa zawadi kama nimekua mwanaume nimetoka kuwa mtoto sasa mini mwanaume na urusiwa kuowa Nimekubalika kwa jamii kwa kufunzwa tabia ambazo zinahitajika kupashaji watohara kwa jamii yetu Iniaonyesha inshara kubwa ya kukubalika Kukubalika kwa jamii na kukubalika kama mtu mkubwa Kukubalika kwamba unaeza saidia sasa jamii ama unaeza fanya mambo ya kiutu uzima Hio ndo tukio ambalo limaifanyika mashani mwangu.

Naam, ningependa kuimba, ninapenda kuimba pale, ninapenda kuimba nyimbo za kumsifu mungu ama pale kanisani kwa sauti ambayo inasaidia ama kusifu mungu mara kwa mara. Uimbaji pia husaidia sana katika kutuliza mawazo, kutuliza fikra mbaya mbaya na pia uimbaji pia ukiimba nyimbo inasaidia katika kuelimisha ama kutoa ujumbe ambao uko moyoni nyimbo zinasaidia sana sana katika kupitisha ujumbe kutoka sehemu moja ama kwenda ingine Kwa hivo naweza penda kuimba mara kwa mara.

Kitu ambasho mimi hukifanya zaidi katika uzalishaji wangu mimi ni kujituma na kufanya kazi ambayo inatakikana Kwa mfano katika kazi ambayo inafanya ni kujituma, kuonyesha mori, kuonyesha jitihadha za kujituma ili weze kupandishwa ama cheo ama uweze kupewa cheo fulani kazi Basi, ukipewa cheo kazi maana inamanisha kwamba pia mshahara wako ume ongezeka mshahara ukiongezeka pia, utakusadia katika mambo yangu ya binafsi ama changamoto zangu ambazo nakumbana nazo katika jamii Naezasadia jamii, ama naeza tumika kama kielelezo katika jamii huo ndio uzalishaji wa muhimu zaidi kwa maisha yangu.

Naam mnapotaka kufanya starehe ama kufanya mambo ya kistarehe bazi mimi huita majirani wangu marafiki wangu na kuleta familia yangu pamoja na kutengeneza chakula kitamu na kuleta vinywaji na pia kuleta miziki ama kuleta miziki ambayo italeta itatisimua hisia na kufanya watu wa sherehekee ama wafurahi na mimi Wahisi ninacho kihisi mimi pekeangu Kwa hivo mimi huleta watu pamoja ili niweze kupata starehe ambayo naitaka mimi Ninapenda sana kufanya starehe na watu maana ukifanya starehe na watu pia Pia ukisharekea pia watu wanasharekea na kukusifu kwamba wakikuchukuru kwa hiyo sherehe.

Napenda kuandika kwa kompyuta, maana kompyuta inasaidia katika kuandika kwa haraka na kuandika kwa ubunivu fulani, maana kuandika kwa mkono unachelewa ama unaenda pole pole, lakini kompyuta unaandika haraka haraka na kutengeneza ama kufanya huo, kufanya hayo mandishi kuwa yanaonekana kwa, yanaonekana vizuri yanaezasomwa na mtu yoyote na unaandika haraka, komputa hiko haraka kushinda mikono Kwa hivyo mimi napenda kuandika kwa komputa kulika kuandika kwa mkono.

Naam, napenda kupanda mlima. Ukipanda mlima pia ni moja wapo ya kufanya zoezi hapa na pale. Maana katika upandaji wa mlima ukipanda mlima pia inasidia katika utaka kuwenda kuwona sehemu mbali mbali Maana ukipanda sehemu ambayo iko juu inakupea mwonekano mzuri wa dunia vile inakaa. Ama kuona majumba, ama kuona sehemu mbali mbali. Kutokana na pia kupanda mlima pia unasahau kuna hewa ama kuna kale kahewa ambako kanakupiga ambako kanakuja na utulivu fulani kanasisimua hisia zako Ndiyo, kupanda mlima ni kuzuri ni sehemu ya kufanya mazoezi pia.

Napenda kufanya mazoezi ya kukimbia na pia mazoezi ya jimu ya kuinua chuma nzito nzito ili kutengeneza misuri yangu kuonekana kwa mwonekano mzuri. Napenda kukimbia kila asubuhi na kuenda jimu kila jioni ninapotoka kazi. Basi, baada ya kufanya mazoezi, mimi hurihisi mwili wangu umechoka, uko na uchovu fulani ambao unahitajika ili nikioga na kuenda kulala. Basi, na lala mwili wangu ukiwa umenyooka, mwili wangu ukiwa sawa, hauna uchovu wote. Mazoezi husaidia sana katika ukuwaji wa mwili ama kukua na afya, bora ambayo inahitajika.

Wakati wa jua kali mimi hupendelea kuenda kwa kivuli, kuenda kukaa, maana jua kali pia huchoma pia ngozi yetu na inaeza leta magonjwa ya ngozi. Kwa hivyo mimi hupenda kukaa kwa kivuli ama kukaa kwa nyumba pia ama kutafuta sihemu ambae iko na maji niende kuogelea ili ngozi yangu ieze kubaki na unyevu ambao unaitajika mwilini. Mana jua pia kali, huharibu ngozi ama huleta magonjwa ya ngozi ambayo yanaeza kutuathri, tunapokuwa ama tunapoelekea kwa miaka ya uzeeni.

Naam mambo ambayo mimi hufanya kuwatia moyo wenzangu ni pale ambapo mimi huwakalisha chini na kuwaongelesha kwa lugha ambayo inahitajika ama kufanya kazi ikue kama matukio yangu ambayo yanavutia wengine. Pia kuongelesha wenzangu kwa lugha ya unyenyekevu, kwa lugha ya heshima, kwa lugha ya kwa wafundisha, kufanya kazi, bora. Ama kuambia wakue na moyo mzuri. Hivo hiyo ni ndio namna nayetumia kuatia wenzangu moyo na kuambia wajitume.

Naam wazee wangu ni wazee mbao wamenilinda kuanzia nikiwa mtoto mdogo hadi umri mbao nimekua. Kwa hivo wazee wangu na waheshimu sana. Heshima ambayo nikonayo basi na wao wana niheshimu maana wana nipenda kama mtoto na mimi na wapenda kama mababa yangu. Kwa hivo uhusiano mbao tukonao ni uhusiano imara, uhusiano waupendo, uhusiano ambao huwezi vunjika maana wameniona nikiwa kuanzia mtoto mdogo hadi saii. Na mimi nimewaona nikiwa kuanzia mtoto hadi saii. Kwa hivyo, ninawapenda kama wazee wangu. Ninawa maana wananifundisha mengi, wamenionyesha mengi, na wananiombea mengi. Kwa hivyo, tunapendana na tunahusiano mzuri zaidi.

Mpira wa basiboli ni mpira ambao hauna umaarufu sana katika inchi yetu. Basi, sina maoni mengi kuhusu huo mpira ama sija sina timu ambao inacheza mpira huo kwa maoni yangu. Basiboli, hupendwa sana kuchezwa umarekani na pia inchi za japani, hizo ndizo inchi ambazo zinacheza mpira huo. Kwangu mimi, mimi huona tu mpira wa basiboli kwa mitandao, kwa televisheni mashindano wa basiboli. Lakini kwa inchi yangu, mpira huu hauna mashabiki wengi ama hauna haujulikani sana kwa watu ama hauna wapenzi wengi.

Mimi namna naeka neno siri salama ni pale ambapo na zuia kuongea hilo neno kwa watu Mana nikiongea hilo neno kwa watu basi litani litanipea changamoto njikute nimelisema Kwa hivo mimi huzuia kutamuka maneno hayo ya siri kwa watu hata kwa familia yangu na kukaa nayo mimi binafsi Kwa hivo kuzuia kuyaongea mara kwa mara ama kuzuia kufikiria kuhusu hayo maneno husaidia sana katika kutunza siri sehemu ama kutunza siri kwa watu.

Basi, mimi huvalia mavazi yangu ya mwonekano mzuri kabla ya mkutano na mimi huakikisha kwamba nimeandika ama nimenukuu pointi ama mkutani ni kuandika mistari ama kuandika malengo ambayo tunaenda kuyaongelelea huko mkutano ni kabla sijafika huko mkutanoni. Na kitu cha pili mimi hujitayarisha na mwonekana mzuri na kufika kwa eneo la mkutano mapema kabla ya watu hawajakuja ama kabla ya watu wengine ilikunisaidia kujitayarisha kiakili ama kisaikolojia katika maeneo mbali mbali ama mimi kujua hilo eneo pia vile mambo yatakua.

Namu, mimi hupenda kutengeneza chai. Chai huwa ni mchanganyiko wa maji, maziwa, na pia mimi huweka viungo kama kwa mfano mimi huongeza skari kuipea lada mzuri, majani, ambayo hutengeneza kubadrisha maziwa kwa kuwa rangi ambayo iko na mvuto wake. Naam mimi pia napenda kunywa chai yangu asubui pale ninapoamka ama jioni wakati ambapo nataka kuenda kulala ama wakati wa baridi ili neze kunywa chai moto ili ieze kunitoa kuchangamusha mwili ama kunitoa hiyo baridi mwilini Mimi huisi vizuri napokunywa chai yangu Labda na mkate, labda na mandazi ama chapati.

Tunda langu la kupendezwa ni tunda la embe, embe ambalo limeiva vizuri, limetoka mtini, ndilo tunda langu ambalo mimi upendezwa nalo sana. Embe pia likiiva sana pia, unaeza tengeneza juisi, juisi ambayo ina ubora wake, ina utamu wake. Kwa hivo embe nilo tunda langu la maana ama tunda ambalo nalienzi na kulipenda sana.

Naam, mimi uhifadhi data yangu mtandaoni ama kwa simu zangu ama kuwa vipakatarishi vyangu. Hasa hasa simu yangu ya mkononi hapo ndifo mimi uhifadhi data yangu muhimu. Pale ambapo ninaenda ama natengeneza ukurasa wangu huko kwa simu na kuifadhi data zangu huko na kuandika mambo ambayo mimi huyataka ama kwa kitabu changu cha mkono, kitabu ambacho kitabu ambacho hakuna mtu ambaye anakifikia ama ni mimi mwenyewe najua nini naandika uko na nakifadhi mbali kuepusha watu ama kuepusha ku hicho kitabu kuonekana na watu.

Upande wangu mimi sijafanya zoea mbaya ama nzuri maishani mwangu, lakini badi ya mazoea ambayo nimeyafanya ni ya kucheza mpira na kufanya mazoezi ama kuenda gym. Hayo ndiyo mazoea ambayo nimezoea kuyafanya kila siku ama Nimeyazoea kuyafanya kila kukichao ama lazima niyafanye. Kwa mfano kuenda kwa mpira uwanjani kujumuika na wezangu katika kufanya mazoezi mbali mbali ama kukaa na marafiki zangu. Hayo ndiyo mazoea muhimu ambayo ni mezoea maishani mwangu.

Wakati wa mgogoro na mtu yoyote mimi huakikisha kwamba hisia zangu ama mambo ambayo mimi ningeyafanya na hasira nimetulia ama na kujitenga kutokana na huo mgogoro na kuenda sehemu ya utulivu ama sehemu mbali kutoka kwa watu ili nieze kutulia ili nieze kufikiria na kufanya jambo ambalo alitaniumisa ama alitaleta madhara katika maisha yangu ama kuleta chagamoto ambazo zitatengeneza ubaya katika maisha yangu.

Naam miziki ambayo mimi hupenda kusikiza ni miziki ambayo ina ujumbe wakumsifu Mungu ama ujumbe ambayo ni hayo maziki ambayo ina ujumbe wakuelimisha ama miziki ambayo imetoa habari za kusidia watu ambao wako chini ama wako chini ama kuinua watu. Hiyo ndo miziki ambayo mimi hupenda kusikiza sana Haswa miziki ambayo imetungwa kwa kumsifu Mungu. Maana napenda kanisani mimi napenda Mwenyezi Mungu. Ama napenda mambo ya Mungu.

Naam, napenda mikutano ambayo ni ya kujenga jamii Kwa mfano mikutano ambayo mnaka ili muweze kuchanga, kusidia wale ambao hawajiwezi Kwa mfano mikutano ambayo mnaka ili muweze kupanda miti ama kufanya usafi katika jamii, ku kuleta mazingira bora ama mikutano ambayo ni ya kutengeneza elimu iwe bora ama mikutano basi mikutano ya kazini ama kuleta kazi bora ama kutatua changamoto kazini hiyo ndiyo mikutano ambayo mimi hupenda kuhudhuria ama kupenda sana ifanyike kila mara.

Naam, mimi hupendelea kufanya mazoezi kila asubuhi ilikuhakikisha afya yangu ina ama mwili wangu na mazoezi ya kutosha maana mazoezi pia ni upande wa kutengeneza afya nzuri katika mwili. Pia kukula chakula ama kukula chakula ambacho ni balanced diet, yani kwa bano balanced diet chakula mbacho kina madini yote ambayo yanahitajika kwa mwili Basi usaidia sana katika ukuwaji wa mwili, ukuwaji wa misuli ya mwili pia mifupa migumu na kuwa na rangi ama kuepukana na magonjwa ambayo yanaeza tokana na kutokula chakula kizuri ama kutofanya mazoezi mwilini.

Naam vile naweza fanya kazi na timu ya mbali, pale ambapo tunatengeneza kundi kwa mtandao ili tuweze kuwasiliana kwa rahisi Kwa mfano tunatumiana habari ama ujumbe za barua pepe kila kwa mara ama tunaweza kuongea kwa kutumia video Yaani kutumia mnapiga mkitumia video kuongea Basi husaidia sana kufanya kazi na timu ya mbali ama kupunguza pia changamoto za timu ya mbali.

Napenda sana kupiga chombo cha muziki pale ambapo nina hasira, pale ambapo nimepata changamoto za maisha basi mimi hupenda kuenda kwa vyombo vya muziki na kuvicheza ama kupiga ngoma, kwa mfano kucheza kucheza huko husaidia sana kutuliza hisia mbaya ama kusahau changamoto ambazo unazikumba wewe kibinafsi katika maisha yako.

Naam napokea maoni kutoka kwa wengine pale ambapo pale ambapo wamekuja wanakuja na kuniongelesha kwa ubora na kuwasikiza maana ukiwaskiza watu pia changamoto unapunguza hisia ambayo hakuna mtu changamoto ambazo ungekumbana nazo wee kibinafsi Lakini ukiskiza maoni kutoka kwa watu ya nakusaidia katika kupigana na hizo changamoto zako.

Naam kitendo ambacho nimewahi kufanya cha wema ni kitendo ambacho mimi nimei pata mtoto wa jirani alikuwa mgonjwa na jirani hakuwa na pesa za kumpeleka hispitalini basi nika mchukua mtoto huyo na kumpeleka hosipitalini na kusimamia matibabu yake na kuhakikisha amepona Kitendo ambacho mimi mwenyewe kibinafsi nilifurahia.na kwa uwezo wangu na kushukuru mungu kwa huo uwezo wakunipea hicho kibali na ningependa kuwasidia wengi.

Naam mimi hupenda kusoma gazeti, maana gazeti pia ni mfano ama ni mfumo ambao unaonyesha habari na nchini nini kinaendelea duniani ama changamoto ambazo zinaendelea duniani Unaposoma gazeti, husaidia sana katika ukuwaji wa fikra zako ama ukuwaji wa ubunifu wako unapoona vile habari zimeandikwa pia zina elimisha maana gazeti huwa limeandikwa kwa ustedi mzuri na una picha mzuri ambazo zinaonyesha hiyo habari zinaendelea kueleza vizuri nini kinatendeka katika dunia.

Nam, napendelea kula chakula kizito maana huwa nimefanya kazi ngumu ama nimepata changamoto kazini basi Napendelea kula chakula kama ugali, nyama, skuma, samaki chakula ambacho kinashika tumbo mana baada ya kukula chakula hicho naweza kupumzika na kukaa sehemu ya utulivu ili nieze kupumzisha akili Ukikula chakula kizito ambacho kinashika tumbo basi huwa nifuraha kwa mwili wako kutengeneza nguvu ili uweze kuamka asubuhi na kufanya kazi ingi.

Naam mimi upendelea kufanya kazi asubui mana huwa uchovu ama changamoto mingi huwa haujakumbana nazo kuliko kufanya kazi jioni asubui ukiamuka huwa uko na nguvu na huwa jua hata si kali mno ambalo linaeza kufanyia madhara yoyote kwa hivyo kufanya kazi asubui ni bora kushinda kufanya kazi jioni mana asubui huwa umechangamuka Asubui pia huwa uko na nguvu ambazo Hazijafanya kazi wala hauna uchovu hot.

Nyama ambayo naipende zaidi ni nyama nyeupe, kwa mfano nyama ya kuku, nyama ya samaki hizo ndizo nyama ambazo ni laini na zina madini ambayo yanaitajika muno katika maisha yetu ama katika mwili wetu ambazo zinaleta afya mzuri, afya ambayo inahitajika katika mwili wetu Basi, hizo nyama hazina changamoto nyingi, nyama ya samaki haina changamoto mingi ama haiezi kuletia maradi mengi katika maisha yako base.

Naam, nimeai tembelea ziwa. Ziwa ni sehemu ambao, ambao ikona maji mengi ya kushitua. Pia ziwa, una ina kuna uvuvi ambao unatendeka huko ama kuna kuna kuogelea kwa maji mengi ambayo unafurahia. Pia mashindano, pia mashindano hufanyika huku kwa ziwa. Naam, nimeiwahi tembelea ziwa na nimefanya ama nimekula chakula cha ziwa ama nime nimefurahi na upepo waziwa. Upepo wa ziwa pia huleta ama huwa na utulivu fulani ambao huchangamisha mwi.

Na uzoefu ambao ni wakushangaza ni meaupata ni uzoefu wakutibu wagonjwa ama kusaidia wagonjwa hospitalini pale ambapo nasaidia ama naifadhi, ama nazuia kifo ambacho, ama nazuia watu kufa kufariki ovyo ovyo kuatibu kwa ustadi ambao unastahili Hawo ndiyo uzoefu ambao nimeupata kuanzia kwamasomo yangu na nashukuru wana walimu wangu walio nifundisha kupata huo uzoe.

Filamu ambazo mimi huzipenda ni filamu ambazo ni za komedi na kumbuka siku ya kwanza kuwona komedi nilifurahi ama vichekesho nilifurahi ama nililala nikifurahi Mana nilikuwa na siku mbaya, nilikuwa na hisia mbaya, na nilikuwa na msongo wa mawazo Lakini hiyo siku nilifurahi mana nilieza kuchekesho na wachekeshaji wazuri nchini Basi, ni ngependa.

Namu mime huweza kuifadhi pesa yangu benki maana ukiweka benki unazuia wizi ambao uneza tokana manyumbani ama unaeza vamiwa na kupigwa na watu ama gengi la watu wahuni unapotembea Ukifadhi pesa benki ama ukifadhi pesa kwa simu Mana kuna mitandao imekuja ama sehemu za kuhifadhi pesa kwa simu mbazo ufuraisha, uburudisha, mana unaweza kuwa na umakini kwamba pesa yako iko sehemu, salama.

Majira ambao mimi nayapenda ni majira ya mvua Maana mvua huleta utulivu na pia mvua uweza kusaidia sana mimi kwenda shambani na kupanda mimea yangu iliweze kuota na kufanya vizuri kufanya vizuri katika ubora wake na kutoamazao mazuri Wakati wamvua pia ufanya mazingira kuonekana vizuri Maana wazazi wangu walikua wakulima hao Ndio waliofanya nipende majira haya.

Naam kupunguza matumizi ya plastiki ni pale ambapo tunabuni namna ya kuleta vitu ambavyo Vitatumika badala ya kutumia plastiki Basi, unatumia vyombo ambavyo vinaeza tumika badala ya kutumia plastiki Basi, ukibuni hizo kutumia mifano kama kutengeneza vitu kutokana na karatasi ambazo zinaeza kuoza Mana plastiki zinachafua mazingira Basi, unabuni kuleta mbini ambazo zina matumizi ambayo hayatachafua mazingira.

Naam, napenda kula popcorns, maana popcorns ni aina ya chakula, aina ya chakula mbacho, huburudisha wakati umetulia, wakati hauna msongo wa mawazo, ama wakati umekaa wewe peke yako, basi ukikula popcorns huwa zinakutuliza, zina kupea ladha ambayo unaitaji ili uweze kupunguza hisia mbaya ambayo na punguze pia msongo wa mawazo unapotafuna moja baada ya ingine kusidia sana.

Naam, napendelea kuvaa tisheti kuliko shati, mana tisheti huwa imezuia mwili wako na kutunza ngozi yako, kutokana na jua akali, jua ambalo linaezasababisha maradi mabaya ya ngozi. Pia tisheti ninakufanya uwe na mwonekano mzuri mana uwa umevaa kitu ambacho kinakuzuhia kutokana na vumbi ya eneo ama kutokana na ajali ambazo naezazipata na upate kwamba umeumiza ngozi yako ukivaa tisheti basi huwa umezuia kuumiza mikono yako kutokana na mambo mbalimba.

Naam kukamilisha kazi kwa wakati ni pale ambapo huwa umetunza muda wako kwa mfano umeanza kazi kwa wakati ambao unafaa bila kuchelewa. Basi, hukupea nguvu ya kufanya kazi kwa bidii ama kwa haraka ili uweze kufanya kazi hio kwa wakati mzuri. Na pia, kuenda na wakati, wakati pia hukusaidia kumanage I mean. Kumanage wakati wako unapokuwa kazini kwa haraka na kwa ubunifu mzuri.

Naam napenda kujifunza historia maana historia inakufundisha hama inakupea elimu ambayo ilikuepo hapo zamani ama vile mababu wetu waliishi na pia inakufundisha mahali wewe binafsi umeeza kutokea historia pia inakupea mafunzo ambayo yanaeza tokea mbeleni ama yaliaitokea hapo nyuma kwa mababu wetu na pia yanatufundisha vile tunafaa kuishi na historia inatufundisha vile tunafaa kukaa ama kutunza jamii yetu ama kuhishi na watu wetu binafsi.

Naam miziki ambayo mimi hupendelea kusikiza ni mziki wa bongo ni mziki ambayo inaimbwa kwa luga ya kiswahili na hufanya mtu aelewe zaidi Naam mwimbaji wangu maarufu ambaye nampenda kwa nyimbo za bongo anaitwa Alkiba. Alkiba anaeza kuimba amashe Zinaelimisha na kuburudisha zaidi wakati wenye napenda mimi kusikiza ni wakati ambapo nimesongwa na mawazo Ninahisia mbaya mwlini basi mimi hukaa ama kitandani naeza kaa kwa kivuli na kusikiza hiyo miziki kwa utaratibu kwa upole hili uweze kuelewa ama iweze kukutuliza wewe kibinafsi.

Naam unafopata ukona wateja basi uyo ni inshara ya kwamba wakikaribia kwa sehemu yako ya kufanya kazi basi unawaongelesha kwa lugha ambayo inastahili kwa unyenyekevu na kuwa shukuru maana wamekuja kukuchangia ama wamekuja kununua vitu vyako basi kwa lugha ya upole na unyenyekevu na lugha ya upendo ndiyo lugha ambayo hukutia wateja wengi na pia kuwa tunuku zawadi ndogo ndogo na kuwa ambia warudi te.

Naam, ninasidia jamii yangu katika utunzi wa mazingira kwa mfano upandaji wa miti na kusafisha masoko ama kuchimba sehemu za kutupa takataka na uchomaji wa takataka na pia kusaidia wale ambao hawajiwezi kwa mfano kuwapea chakula, kwa mfano kuwajengia nyumba Pia kupea wale watoto ambao hawajiwezi kuwapeleka shuleni Hivo ndio namna ya kujenga jamii na kufanya jamii yako iendelee kwa upendo na faraja nzuri.

Nama napenda asali asali haswa ambayo imetoka kwa nyuki asali ambayo iko mabano yani iko natural asali pia iku na madini ambayo yanaitajika mwilini inafanya mwili kutulia ama ina madini ambayo mwili unapokula mwili hutulia na usaidia katika nguvu ama kupea mwili nguvu ama kukupea ngozi ya mwonekano mzuri.

Naam nchi ambao ningeeza kutembelea ama natamani kutembelea ni nchi ya uchina Ninapenda kutembelea uko kwa sababu ningependa kukula vyakula vyao ama kuenda kuona vile ya wambavyo maendeleo ama nyumba ama nyumba zao ama sehemu sehemu ambao wanaishi, nyumba zao za hikihistoria ama nyumba zao za kitambo vile walivyo kuwa wanajenga Hilo ndilo jambo hunivutia sana kukwenda kwa nchi yangu bora ya uchina kutokana na hapo pia napenda hao watu vile wanaishi kwa upendo familia zao na vile wanafurahi kwa mambo tofauti tofauti ndo maana napenda kutembelea hiyo inchi.

Nam, nikona ndege wakufuga nyumbani, ndege huyo anaitwa kuku, kuku husidia sana pale napo taga mayai ambayo yanatumika, mtu unaeza kula ama yanamadini ambayo yanafaa katika katika mwili wetu na afya yetu bora. Kua chena na hayo, pia ndege huyu kuku anaeza kukuliwa kama nyama na nyama mzuri ambayo inasaidia katika afya yetu na pia anaeza kuuzwa pia ukapata riziki ama ukapata ukajinufaisha wewe kibinafsi kutokana na ufugaji wako.

Namna ambayo natumia kuboresha michakato ya kazi ni pale ambapo unaongea kwa lugha ya upole ama lugha ambayo mnaelewana na wafanyakazi wenzako na pia wale wakubwa ambao wanawasimamia. Hivyo ndivyo michakato ya kazi inaeza kufanya kazi kwa haraka ama kwa ubunifu ama ikaleta faida mkapunguza kupata hasara katika kazini. Pia kufanya kazi kwa kufika mapema ama kufanya kazi kwa muda ambao umepangiliwa ama kukua na heshima kazini. Ilo ni jambo ambalo linavutia sana kazini.

Napenda sehemu ambayo ikona kimya, s3hemu ambayo imetulia, sehemu ambayo haina changamoto cha kelele ama watu wana kelele ama kelele kutokana na viwanda ama ama sehemu ambayo kuna watoto wanacheza. Maana kelele ambaye sehemu ambayo imekimya basi unaeza kutuliza hisia zako na pia ukapata hata usingizi ambao una unasaidia katika afya ama kutokupata magonjwa ya masikio kutokana na kelele kingi ambacho kinaeza sababishi ya madhara ya masikio.

Na pendelea mwanga wakati kati maana mwanga mkali pia unaeza kuletea matatizo ya macho, matatizo pia ya ya ngozi, inaeza kuletea magonjwa ya macho, magonjwa ya ngozi, yanayoel inaeza kuletea madhara katika maisha yako. Mwanga wakati kati inamanisha kwamba mwanga wakati kati hauta kuletea madhara ama hauta kuumiza macho, hauta umiza ngozi yako kwa hikuichoma sana na kutokana na mwanga. Kwa hivo nau na na napendelea mwanga wakati kati kuliko mwanga mkali mno.

Naam nasharekia mwaka mpia pale ambako naenda kanisani kumuomba mungu kumshukuru kwa kunivusha mwaka mwengine. Pia tunaweza kuchinja ngombe mbuzi na kualika majirani marafiki. Wanakujapamoza hili tuweze kucheku kukula chakula hicho pamoza. Hilo ni jamba mbalo linaonyesha upendo, linaonyesha kwamba mnapendana kwa jamii, linavutia sana na linafundisha na linasidia sana katika ukuwaji wa jamii.

Napendelea kitanda ambacho ni kizuri, maana kitanda kizuri kita kufanya ulale bila kupata msukusuko wa changamoto kama mwili kuuma, viungo vya mwili kupata uchovu ama kupata maumivu yoyote. Kitanda ambacho ni kizuri pia kina kufanya ulale usingizi ambao unafaa katika mwili wako usingizi ambao utafanya akili ama hisia zako ama pia mawazo mabaya mabaya kukupoteleze na uamuke mapema ukiwa hauna uchovu.

Namu, ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa seremara. Maana, hiyo ni biashara ambao kwa sai inavutia watu wengi, utengenezaji wa vitanda, utengenezaji wa meza na viti, watu wengi wanafurahia kutokana na ujuzi huo. Ukipata ujuzi huo basi, unaeza kukisonga ama unaeza kufanya maisha yako ya kibinafsi kuendelea upata pesa ambazo zitakusaidia ama zitasidia jamii katika ubunifu huo.

Naam, jambo ambalo la dini ambalo ni muhimu ni kwenda kanisani kila siku ya jumapili ama jumamosi hiyo ndiyo siku, hiyo ndilo jambo la dini ambalo naheshimu sana, kwenda kumwabudu Mungu na kumtolea shukrani. Na kutoa utoaji wa sadaka ama katika pia usaidizi wa watu ambao hawajiwezi. Ni jambo ambalo la dini ambalo linakutia moyo ama linasemekana kwa dini kwamba ni jambo zuri ambalo linafuraisha pia Mungu.

Namu kwa upande wangu sipendileko kujaribu vyakula vipya mana vyakula vipya vinaeza kuharibia vinaeza sababisha kuharibika kwa tumbo labda kukuletea changamoto umwili ni mana ni vyakula ambavyo haujai kula kuanzia utotoni Kwa hivyo unawe vijaribu ukiwa mtu mkubwa ama unawe vijaribu ukiwa sehemu ingine unaeneza kuletea mazara mana mwili wako haujazoya hivyo vyakula ama haujazoya kula hivyo vyakula wewe kibinafzi.

Napenda kutembea kwa miguu. Maana kutembea kwa migu ni sehemu ya kufanya mazoezi ya mwili. Maana mazoezi ya mwili pia yanasaidia sana kupunguza magonjwa kama uonge uongezaji wa kilo mingi kwa mwili ama uongezaji wa mafuta mwilini sana ambayo yaneza kusababishia maradi tofauti tofauti. Pali unapotembea kuenda sehemu kama vile ya milima sehemu unakimbia basi unasaidia sana katika kunyorosha viungo vyako kutengeneza misuli yako ya mwili na kutengeneza pia mifupa yako ya ku maana huo unafanya mazoezi.

Naam kuchaji kifaa changu kinategemea kinatumia moto vipi kwa mfano simu yangu ya rununu. Simu yangu ya rununu hukaa na moto zaidi ya masaa kumi na mbili. Kwa hivyo, moto unapoisha kwa kifaa changu, ndiyo muda unaofaa wa kucharge ama wa kuchargi hicho kifaa tena. Ukicharge mara kwa mara ama mara mingi, tunamanisha kwamba hicho kifaa chako kimeharibika Hakifai kuchajiwa mara kwa mara ama hakina ule ubora unafaa.

Naam, mimi napenda kusoma, maana kuandika pia, sijiamini sana na mwandiko wangu ambao unauandika kwa vitabu Maana napenda kusoma kilicho andikwa husaidia sana katika kuongeza busara katika maeneo ambayo ama kuongeza ujuzi mwingi katika kichwa mpapo unasoma historia mbalimbali, vitabu mbalimbali Basi unaweza kuwa bunifu, unaongeza pia masomo yako katika nyanja mbalimbali za kimasomo.

Na'am, napenda kunywa chai, chai ya maziwa, ambayo ina maziwa ya kutosha, na maji kidogo, na iko na viungo vyote vyenye vyenye maana, maana vinaipea ladha, ambayo husaidia, pia chai husaidia sana kuchangamsha kichwa ama kuchangamsha hisia za mwili, pale ambapo unaikunywa asubuhi, inasaidia sana katika kazi kukuchangamsha hapa na pale. Napenda chai pia wakati wa mvua kutowa baridi kwa mwili hiyo ni kitu muhimu sana.

Ushauri wangu ambao ningependa kumpea mtu ambaye anaanza kazi ni kumwambia ajitume asiai yacha kazi ama asiai kosa kuhuduria vikawa vyovyote vya kazi ama asiai kuwa mwenye tamaa kazini asiai kuwa mjanja ama kufanya mambo amba yanaudhikazini. Basi, ni hilo ndilo ushauri wangu ama kumwambia azoeane na wenzake na wapendane na wenzake ambao wako kazini hapo na waishi kama ndugu na madada pale ambapo wanafanya hio kazi.

Naam, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu katika eneo langu ama katika sehemu ambayo nimezaliwa ili kuwaletea huduma bora ambayo itawasidia ama pale ambapo nitaanzisha biashara ambayo ni changamoto kwao ama vitu ambayo hawajai kuviona ama ni vitu ambayo hawavipati kwa urahisi Hilo ndilo wazo nilikuwa nalo kuleta biashara katika eneo langu biashara nzuri ambayo itasaidia jamii yangu na nina mpango wa kuanzisha biashara pia.

Naam, mimi hupendelea kujifunza mambo mapya pale ambapo, pale ambapo nasoma vitabu vya historia ama kwa njia mtaondaoni na kusoma mambo ambayo yako huko ama mambo mapia ambayo yako ama mambo vile uneza fanya mambo mapia katika jamii. Basi hivyo ndivyo ninavyojifunza mambo mapya katika maendeleo yangu ya kisasa ama vile naeza kuwa katika maisha yangu ya kibina.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine pale ampapo katika jami yetu pingine tunayenda kupanda kutunashirikiana katika upanzi wa miti Ama katika usafishaji wa mazingira mbali mbali ama kwa sehemu mbali mbali katika eneo letu Kwa mfano kusafisha kwa masoko kusafisha kwa visima vya maji ama mito ya maji Basi lazima mshirikiane na mandugu na majama na wenye jami wote katika kuboresha hali hiyo.

Nam, tukiwa shule ya msingi na shule ya upili basi, tumekuwa tukishiriki katika mashindano kama vile ya kucheza mpira, kukimbia kwa uwanja na kuleta medali ama kuleta vikombe ambavyo vya ushindi katika shule yetu. Hayo ndiyo mashindano ambayo nimekuwa nikithamini nikiwa mtoto mdogo. Na pia kuwa mtu mkubwa bado nashindana maana nacheza kwa timi yangu ya sehemu ama ya jamii yangu. Pahali ambako tunaisaidia katika ukuwaji. Yungu ndiyo hayo ndo mashindano ambayo mimi haswa nimeshiriki sana.

Nimei jifunza kucheza ngitaa, ngitaa kinaleta msisimuko fulani ama kinaeza kusaidia ya kutuliza mawazo ama kutuliza joto ambalo umekuwa ukikumbana na watu, watu wamekuchokoza ama hasira ama fikira mbaya mbaya za maisha Basi ngitaa ukikicheza ama unapocheza mziki wa ngitaa basi unaeza kufuraiya Unaleza kusisimua hisia na kufuraiya na kufanya kwamba ukuwe na utulivu ambao unataki unatakikana kwa mwili wako.

Napenda kucheza michezo ya video, Maana mchezo ya video, unacheza ukiona, unachokifanya, ama inaleta ushindani mkali maana, hakuna ambaye anataka kushindamana, na pia ukikosea unaona mahali, Unafanyia huo mchezo, na unacheza ukijiona, ni michezo mizuri, ni michezo ambayo, inaleta burudani na kutuliza hisia mbaya, na pia kutoa mawazo mabaya kutoka kwa kichwa. N pia huleta watu pamoja na kujumuisha watu pamoja.

Naam, Kampuni ya teknolojia ninayo yaamini ya kampuni ya samsung Kampuni ya samsung inatoa simu ama Vipakatalishi ama ambavyo vinauwezo wa hali wa juu Hasa simu zao ni nyepesi, zinakaa na moto, zinafanya mawasiliano kuenda kwa haraka na kwa uwepesi ama Unaeza tembea na simu bila hata mtu kugundua maana ni nyepesi za kubeba hiyo ndiyo kampuni ambayo mimi huienzi na mimi hupenda viombo vyao.

Naam mimi hufanya marafiki wapya pale ambapo kwa mfano nimeenda kwa uwanja, kutazama, mpira ama kucheza mpira Unakuta kwamba, unakuta kwamba umejumuika na watu ambao haujawahi kujumuika nao Basi mnakuwa timu moja na kucheza mpira hiyo ni mojawapo na pia kujumuika na watu makanisani, sehemu za filamu, sehemu za kuonea mpira katika jamii, katika unapofanya usafi wa jamii na pia harusi mbalimbali yaani maeneo ya maonyesho mbalimbali hivyo ndivyo watu unapata marafiki na kujumuika nao pia mtandaoni tusiache maana unakaribisha wageni ama unakaribisha marafiki wapya mtandaoni ambao hauwajui kutoka pande tofauti tofauti na mnakuwa marafiki.

Na'am, mimi hupenda kutembea msituni maana msituni pia mimi huenda na mbwa zangu wakati wa kuwinda pia hapo ndivyo nawinda wanyama mbali mbali kwa mfano unawinda sungura, wanyama pori mbalimbali. Unafurahia kukimbizana kwa msitu maana hiyo ndio furuha pia kucheza kwa msitu na marafiki na majamaa pia mnaezaenda kucheza michezo ya msituni. Na pia msitu una una hewa, una baridi ambayo inafanya mwili kutulia. Na pia kuenda kutembea kwa msitu maana ni kujichangamsha maana hua natuliza mawazo na huu unatuliza changamoto ambazo umekumbana nazo hivi karibuni.

Namu, siwezi ishi hata siku moja bila teknolojia kwa mfano kuhishi bila simu. Itakuwa siku nrefu sana. Maana simu inasidia sana katika mawasidiano. Kujulia watu hali na pia hata katika wandishi wa barua pepe skuizi tunatumia kuuneza ndika barua kupitia simu na kuhasiliana na mtu hakiwa pande yo yote ya dunia. Basi, kukabila teknolojia, basi, kutakufanya, ukuna mawazo, hata msongo wa mawazo, maana, utapata upweke mwingi sana. Mana simu ama teknolojia imekua rafiki ya wengi.

Naam mboga ambazo mimi huzienzi ni mboga ya sukuma ama mboga za majani ambazo zina madini ambayo huhitajika sana ama madini ambayo ni muhimu sana katika mwili wetu mboga hizo hufurahisha ama hutengeneza mwili kutulia maana zina vitamini ambazo zinahitajika sana kwa mwili katika afya yetu bora bila mboga za kijani kwa mfano sukuma, cabbage, ama kales, izo ndizo mboga ambazo zinasidia sana katika madini ya vitamini ambayo inatumika sana katika mwili wetu.

Kitu ambacho kimenifanya ni furahi sana ni kuona jamii yangu inaendelea kwa maendeleo ama kuona wale watu walio chini wanapata mafanikio kwa mfano wamepata chakula ama wale watoto ambao hawajiezi wamepata msaada na kuenda shuleni ili wakasome kama wengine. Hiyo ndio furaha ambayo mimi hunifurahisha zaidi. Pia katika kuhifathi mazingira yetu katika jamii yetu. Nijambo ambalo linanifurahisha sana katika upanzi wa miti, usafishaji wa wa mito zetu ama kuzuia kutupa takataka sehemu ambazo hazitakikani. Basi, hiyo ndio furaha ambayo mimi ambayo mimi upenda napenda maendeleo.

Naam, jambo ambalo mimi hufanya ni kabla sijaanza kazi ama kuanza kazi na hakikisha kwamba nimemweka mungu mbele Mana mimi ni mja mungu ama alafu unasalimia wenzangu kuonyesha kwamba mimi nawajali na kuwapenda ama kuonyesha kwamba kuna umoja baina yetu pale ambapo tunasalimiana pengene hata tunaenda kukunywa chakula cha asubuhi pamoja ama kukula chakula cha asubuhi pamoja kabla atujaanza kazi hii inaonyesha mshikamano na inaonyesha kwamba hapo kazini mnaishi kama familia ama mko na umoja.

Naam, mimi amka saa kumi na mbili ya asubui na kitu ambacho nilichokifanya basi ni kupeleka saa kwa mungu wangu na kumshukuru nimeweza kuoana siku ingine. Badae hapo, mimi huenda bafuni na kujiandaa ili nieze kwenda kazini. Na pia mimi hutengeneza chai ama chakula changu cha asubui kabla sijaenda kazini. Basi mimi hujitayaricha kwa mavazi yangu ambayo huwa nimeandaa kuvaa ili kuenda kazini. Mimi huisi huisi huisi vizuri kila asubui ama mimi hupeleka chukrani kwa mungu maana nimeweza kuona siku yangu ya asubui na kwa furaha na shangwe.

Nam napenda kufanya kazi nyumbani kwa mfano kuenda shambani kupalilia mimea kama mahindi, skuma kwa bustani ama kutengeneza yakulambavyo vinaeza sidiya familia yetu katika ukuhaji. Kwa mfano kuenda shambani katika upalilieaji wa maindi ama kuweka mbolea ama hata kuatika ufugaji ama ufugaji wa ngombe kukatia ngombe chakula kukatia mifugo ama kupeleka mifugo wakale. Iyo ndiyo kazi ambayo ni ya muhimu sana kusidia wazazi unapokuwa nyumbani. Kufanya kazi nyumbani pia kuna wonyesha kwamba unajituma na weo unasidia wazazi ambayo uwa wamelemeo na uchovu wa hizo kazi. Ama walikuleta duniani ili ukwe kama msaidihizi.

Rangi ambayo mimi huienzi na kuipenda ni rangi ya samawati. Kwanzia kwa chumba changu cha kulala basi kimeweza kupakwa rangi ya samawati ukutani. Na pia mavazi yangu ninayoyapenda kwa mfano shati ninazozivaa napenda sana zikue za rangi ya samawati. Basi hiyo ndio rangi ambayo mimi huienzi kwa mfano timu yangu ambayo mimi huipenda ya mpira ambayo mimi huisurport inavalia rangi za samawati. Mimi huienzi kwanzia utotoni na kulipenda kwa sababu ya mwonekano mzuri ama mwonekano kuvutia ambao huwa ikona nayo.